Napenda kucheza kandanda zaidi. Mchezo unao nifurahisha. Unisaidia kufanya mazoezi. Na huleta mshikamano kati ya marafiki. Ninapocheza kandanda. Najifunza kushirikiana, nidhamu, na kuwa na subira. Pia hunipunguzia msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha.